Mchezo ambao na upenda ni mchezo wa mpira wa kandanda. Huu ni mchezo ambao nime upenda zaidi na nilikuwa na nimezoea kushiriki huu mchezo nikiwa katika shule ya msingi katika kidato cha sita. Na ni mchezo ambao huwa unanikumbusha mambo nilio kuwa nafanya. Na pia inanikumbusha marafiki ambao tulikuwa tunacheza nao mpira wa kandanda. Na huwa na hisi vizuri sana ni napo utazama huu mchezo kwenye runinga au katika uwanja. Wachezaji wa napocheza.